Mimi hupenda nyama ya kuku zaidi kuliko nyingine Kwa sababu ni rahisi kupika, ina ladha mzuri na inaweza kuunganishwa na vyakula tofauti kama wali, ugali au mboga Pia nyama ya kuku sio nzito sana Hivyo hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula Mara nyingine napenda pia samaki Lakini kwa kila siku kuku ndio napendelea zaidi kwa sababu urahisi na ladha yake.

Kazini ningependa kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi wa muda. Hii itaniwezesha kupanga vizuri kazi, kushirikisha timu kwa ufanisi na kushughulikia changamoto bila msongo. Pia ingependa mafunzo ya teknolojia mpya au programu za kompyuta zinazotumika kazini. Kwani zinarahisisha kazi na kuongeza ufanisi. Kwa kweli kila aina ya mafunzo yananiwezesha kuwa bora zaidi, kazini na kuendeleza ujuzi wangu ningeyapokea kwa furaha sana.